Kwa utaratibu wangu wakaacha iko hivo. Asubuhi, naanza na chai ya rangi au chai ya tangawizi laini inanipa joto na kuamsha tataratibu. Sukari kidogo tu na wakati mwingine bila kabisa. Mchana. Hapa ndipo kahawa inaingia. Kahawa ya kawaida, black coffee, ama yenye maziwa kidogo. Hii inasaidia kukaa makini hasa kufanya kazi, au kufikiria sana. Jioni, hakuna kahawa hapa. La hasha. Ninachagua tu chai ya mitishamba kama chamamile. Au chai ya limao ili kutuliza akili kabla ya kupumzika.